Ndiyo, ninafuraha kushiriki jinsi ninavyofurahia kuwa na bustani ya jikoni na bustani kubwa zaidi. Yani bustani kamili. Hii ni shughuli ninayo ipenda sana na inaleta utulivu mwingi maishani mwangu. Bustani ya jikoni. Bustani yangu ndogo ya jikoni ni hazina yangu ya kila siku. Hapa, ninalima mimea kama vile gilani, kitunguu maji, spinachi na wakati mwngine pili pili hoho ndogo. Uzuri wa bustani hii ni uraisi wakupata viungo vibichi wakati wowote ninapo hitaji kupika. Latha ya chakula changu imeboreshwa sana kutumia mazao ya moja kwa moja kutoka shambani mwangu ni chanzo chafuraha na afya. Bustani kamili, bustani kubwa. Katika bustani hii kubwa, ninalima mazao kama vile mahindi, viazi, nyanya na mboga nyingine za majani. Muda ninao tumia kufanya kazi katika bustani hii ni wakati wakutafakari na kupumzika akili. Kuona mbegu zikimea na hatimaye kufuvana mazao yangu mwenyewe. Kuna nipahisia ya kurithika isio elezeka. Kwa ujumla, bustani hizi zinanipa chakula mazoezi na amani ya akili ninapenda sana kilimo.

Ngoma ni zaa ajabu sana zikifanya kazi kama mdundo wa moyo na msingi wa kimdundo wa mziki katika aina zote na tamaduni. Kuzipiga kunatoa fursa ya nyinguvu ya kimwili na ya kihisia ambayo ina faida nyingi za kibinafsi. Mazoezi ya kimwili na akili. Upigaji ngoma unahusisha kazi za kimwili na utambuzi kwa wakati mmoja. Ukiboresha uratibu wa mikono au miguu Studi za magari na umakini Wapigangoma wa rock hasa hutumia nishati inayo lingana na wanariadha kwa kitaalamu wakati watamasha inafanya kazi kama njia yenye nguvu ya kujueleza na njia nzuri ya kuondoa mkazo na wasiwasi Ikiongeza hisia chanya na kunisaidia kuishi katika wakati wasasa kujifunza na kupiga ngoma, kunaweza kuongeza maendeleo ya kiakili, kuimarisha kumbukumbu na kusaidia katika uthibiti wa msukumo. Huku tafiti zikionyesha mabadiliko chanya katika maeneo ya ubongo, nyanayphusiana na utaratibu wa magari. Kama sehemu muhimu ya bendi au kikundi, upigaji ngoma unakuza ushirikiano, mawasiliano na hisia ya kuwa sehemu ya juu katika jamii ya mziki. Mchango wao muhimu katika mziki Muratibu mkuwa muda jukumu la msingi la mpigangoma ni kutuwa mpigo wa kasi na utulivu Mfumo thabiti unaurusu wanamziki wengine wote kusawazisha na kujenga sehemu zao juu yake kuunda mabadiliko ya sauti na nishati Wapigangoma wamua mtiririko wa kihisia wa wimbo wanaweza kuunda mvutano na kuachilia kuongeza mabadiliko kati ya sehemu kwa kutumia fields na kuongeza kina na msisimuko kwa kutofautisha sauti na muundo. Umuhimu wa utamaduni, kwanzia asili ya zamani kama zana za mawasiliano na ala za ibada hadi jukumu lao kukatika kuzaliwa kwa Jasper na Rock and Roll. Ngoma zimekua muhimu kwa kujueleza kwa binadamu kwa milenia Zikiunganisha tamaduni na vizazi Kikosi cha kunga nishana Kwa kutoa mdundo na kuendana na mlamo wa bezi ngoma hunganisha kundi kizima cha wanamziki kwa sauti moja thabiti kuhakikisha onyesho linahisi kama mazungumzo badala ya mkusanyiko wa sehemu tofauti Wakati ujao, utakao kuwa unasikiza wimbo. Hakika, utakuwa na dhamani zaidi kwa jukumu changamoto, changamani, lenye kusukuma mbele na muhimu la mpiga ngoma.

Ndiyo, nafurahia sana kucheza ngoma. Ni hisia ajabu na yenye kuridhizisha ambayo inanipa nishati tele. Wakati mimi hucheza ngoma na hisi kama nimeonganishwa moja kwa moja na mziki, ni kitoa mdundo unaobeba wimbo mzima. Ni zaidi ya kupiga tu ala. Ni mazungumzo ya mwili mzima na sauti ambapo kila mpigo na mshindo ni usemi wa hisia zangu. Kwanzia mdundo, ya utulivu, ya jazz, hadi mdundo wa haraka, wa rock, au funk upigaji ngoma hunipa uhuru wa kujieleza na kutoa mkazo wa siku ni jambo ambalo lina nifanya niwe makini kabisa katika wakati huo na kunipa furaha isiyo elezeka kila ninapo fanya groove iwe hai.

Bila shaka, mimi binafsi nakumbuka nyakati za michezo na elimu ya viungo, yaani PE, shuleni kama moja wapo ya zenye kusisimua zaidi. Kulikuwa na kitu maalum kuhusu muda wa mchezo na masomo ya PE, yaani elimu ya viungo, ambacho kilikuwa tofauti kabisa na kukaa darasani na vitabu. Wakati mwingine ubongo unahitaji mapumziko na mwili unahitaji fursa ya kufanya kazi, msisimuko wa kushindana na wenzangu kwenye maswala ambayo hayakuhitaji formula, changamani au majibu sahihi kutoka kwa vitabu vya historia ulikuwa wa ajabu. Kila mara, kengele ya PE ilipolia au wakati wa muda wa michezo ulipofika tulibadilika kutoka wanafunzi watulivu, hadi washindani wakali, mbio za rile, mechi za soka, mpira wa kikapu au hata michezo ya kitamaduni ya kuruka kamba na rede. Kila moja ilikuwa na msisimuko wake, jasho ilitiririka, pumzi zilikuwa fupi na sauti za kushangiliana na malalamiko zilitawala uwanja. Hakukuwa na hofu ya kupata alama mbaya au kukosolewa kwa jibu lisilo sahihi. Kulikuwa tu na hamu ya kushinda ya kufika mstari wa kumalizia kwanza au kufunga bao muhimu. Ilikuwa ni ushindani safi wa kirafiki ambao ulikuwa wa kusisimua. Hisia ya ushirikiano pia ilikuwa muhimu sana kufanya kazi pamoja kama timu kupangana wakati wa haraka na kutegemeana ili kufika lengo moja. Hayo ni masomo ambayo hayafundishwi kutoka kwa ubao mweusi. Mshikamano huo ulijenga urafiki wa kudumu na hisia ya kuwa sehemu ya kitu kikubwa. Zaidi ya yote, furaha ya kutumia nguvu za mwili badala ya akili pekee ilikuwa ya kufurahisha sana. Ilitupa hisia ya uhuru na mafanikio ambayo ilikuwa tofauti na kupata alama ya juu kwenye mtihani. Nyakati hizo za uwanjani ziliboresha hali yangu ya kimwili na kisikolojia zikifanya maisha ya shule kuwa na usawa na ya kusisimua zaidi. Ninakumbuka nyakati hizo kwa furaha tele kwani zilinifanya nihisi hai na mwenye nguvu.

Gramali kimsingi ni msaidizi wa uandishi anayetumia AI, anayeboresha ubora, uwazi na usahihi wa mawasiliano ya maandishi. Inatoa marekebisho ya wakati halisi ya sarufi na tahaji ya mapendekezo, ya matumizi ya alama za uandishi na hata marekebisho ya mtindo wa uandishi na sauti. Kusaidia watumiaji, kuandika kwa ujasiri na kutoa hisia ya kitaalamu Iwe ni kwa ajili ya barua pepe, reporti au machapisho ya mitandaoni. Microsoft Word ni programu maarufu na ya muda mrefu ya usindikaji wa maneno. Ni jukwaa kuu la kuunda, kuhariri na kuunda hati za maandishi. Ni zana inayotumika sana katika mazingira ya kazi na elimu kwa ajili ya kuandaa nyaraka rasmi, ripoti, tasnifu na aina nyingine za maandishi marefu. Duolingo ni programu maarufu ya kufundisha lugha kupitia mbinu za kucheza, yaani gamification. Inatumia masomo ya haraka ya kufurahisha nanyo kubwa wakuumwa ili kusaidia watumiaji kujifunza msamiati na sarufi ya msingi ya lugha mpya kama vile kiswahili. Kuunda tabia ya kujifunza lugha kila siku kwa njia kuvutia yenye pointi na changamoto ingawa kwa lugha kama kiswahili kozi inaweza kuwa na mapungufu ikilinganishwa na lugha kubwa zaidi. Kwa kifupi, gramali inahakikisha unachokiandika ni sahihi na wazi, huwa inatoa jukwaa la kuunda hati na duolingo inafundisha lugha mpya kwa njia ya kufurahisha.

TikTok na Reels zimekua maarufu sana kwa sababu ya maudhui yake ya vichekesho na ya kufurahisha yanayo patikana kwa urahisi. Video hizi fupi zimeundwa kukamata usikivu wangu wa haraka na kupata burudani ya papo hapo. Maudhui ya vichikesho. Vichekesho ndiyo aina ya maudhui yanayo tawala ushiriki kwenye majukuwa haya na takriban sabini na sita ya Gen Z wanataka kuona maudhui ya vichekesho kwenye TikTok. Hii inajumuisha vituko vikaragosi na video zinazohusiana na maisha ya kila siku. Video hizi ni fupi, mara nyingi sekunde, themanini, na zile zinazo fanya vizuri zaidi zikiwa fupi sana. Zimeundwa kwa ajili ya kutazamwa haraka zikifaa kabisa kwa watu wenye muda mfupi wakuzingatia. Majukwa haya, nibora katika kubaini ninachopenda na kunipa maudhui. Yanayo nifanya niendele kusoma jambo ambalo huongeza uwezekano wa video za kuchekesha kwenye jukuwa hivi kuenda viral. Matumizi ya sauti zinazo vuma muziki na changamoto hufanya iwerahisi kwa watumiaji kuunda na kushiriki matoleo yao wenyewe ya vichekesho na kuongeza uwezekano wa virusi. Maudhui ambayo huhisi kuwa ya kweli na yanayoweza kuhusishwa na uzoefu wa mtazamaji mara nyingi hupata mvuto mkubwa na ushiriki video hizi za kuchekesha hutumika kama njia ya haraka ya kupunguza mkazo kuinua hisia na kutoa burudani ya papo hapo kwa mamilioni ya watumiaji ulimwenguni.